Ndiyo napiga kura kura hutumiwa kuchagua au kuamua jambo fulani hasa kwenye uchunguzi au maamuzi ya pamoja na pia napiga kura kwa kuchagua kiongozi ambaye naye mtaka na ambaye naona ataleta maendeleo.

Katika kazi yangu nataka kufika mbali. Kuwa mtaalamu ninayeaminika. Kufanya kazi kwa bidii na uadilifu. Na kufikia mafanikio yatakayoniwezesha kujitegemea. Kusaidia familia yangu na kuwa na mchango chanya kwa jamii. Pia natamani kupanda ngazi, kujifunza zaidi na kuwacha alama nzuri, kupitia kazi ninayoifanya.

Napenda kutoa sadaka au michango inapowezekana si lazima iwe pesa nyingi ata kama ni kidogo au kwa kusaidia kwa vitendo kama kusaidia mtu kuchangia harambee au kusaidia kanisani msikitini au kwenye shughuli za kijamii nafanya hivyo kwa sababu nahisi ni muhimu kusaidiana kwa jamii na pia inanipa amani moyoni kujua nimemusaidia mtu anayehitaji.

Napenda zaidi mikutano iliyo na lengo wazi na inayoheshimu muda wa watu inapo kuwafupi lakini yenye maamuzi au maelekezo yanayo eleweka nahisi inasaidia sana kuliko mikutano mirefu isiyo na matokeo pia napenda mikutano ya ushirikiano ambapo kila mtu anapewa nafasi ya kutoa maoni na kusikilizana sio mtu mmoja tu kuzungumuza na nikisema ukweli napenda pia mikutano isiyo rasmi kidogo kama ile ya kujadiliana kwa uhuru kwa sababu watu wazi zaidi na mawazo mazuri kutoka kwa urahisi.

Mfanyi biashara bora ninaye mfahamu ni mfanyi biashara wa karibu wa kwenye mtaa wetu hudumu duka lake kila siku kwa bidii si mtu maarufu lakini namuona kama bora kwa sababu ya nidhamu, uaminifu na namna ambavyo huwaheshimu wateja na mpenda kwa sababu, hata pandisha bei bila sababu, anahudumia watu wake na tabasamu na hata akiona mteja hana pesa kutosha wakati mwingine humruhusu achukue alipe baadaye. Kitu cha ajabu anachofanya ni kukumbuka kumbukumbu yake nzuri ya wateja na mahitaji yao. Anakumbuka, unapopenda nini na hilo linawafanya watu warudi tena na tena. Kile ninachojifunza kutoka kwake ni kwamba biashara si faida tu. Ni kujenga uaminifu na mahusiano na watu. Pia najifunza umuhimu na wakujituma kila siku hata kama faida ni ndogo mwanzoni, ninavyoona anafanya biashara anafanya kwa hekima na moyo wa huduma si kwa pupa inanifanya niamini kwamba ukiwaajiri watu na kufanya biashara kwa uaminifu biashara inazakuwa kukua polepole lakini kwa uhakika hilo linanitia moyo hata mimi kufikiria kuanzisha biashara yangu siku moja.